Kwa sasa natumia Tekno, kampuni ambayo inatengeneza simu za rununu za mkono. Na ni kampuni ambayo ni mzuri sana bidhaa zake pia ziko bora, simu, kuna tableti, kuna pia kompyuta. Na zote pia manufaa zake kwa binadamu ni bora. Asante.

Kumi na moja, asubuhi kila siku, namshukuru Mungu kwa siku nyingine mpya, ikifika saa mbili nachukua kiamsha kinywa. Kiamsha kinywa nikishanywa pia niende na shughuli zangu za siku, ili pia nihakikishe kwamba siku yangu nimeiweka kwa mpangilio ama ratiba ambayo inastahili. Shukran.

Naam, nishawahi nunua, mi ni ule mtu ambaye napenda pia kujionea vitu mwenyewe, siyo kuambiwa. Nishawahi nunua upande wangu na kusema ukweli pia nimehudhuria mingi mwenyewe kibinafsi ni kitu ambacho pia napenda kufanya kwa wakati ambao niko na likizo. Asante.

Naam, kwa binadamu yeyote hakuna yule ambaye hapendi mapishi ambayo ni matamu. Mimi napenda chakula ambacho kimepikwa, kinanukia vizuri, kinaonja kuwa tamu, hata hapo pia inakupea hamu ya kula zaidi, ufurahie, ushibe. Sante.

Naam nikisafiri kila siku mimi ni abiria ambaye na napanda gari, nalipa, na nikienda kazini, pia nikirudi, bado natumia chombo za barabarani gari, ambapo pia unalipa na ule kila siku, ni kitu ambacho natumia kila siku wasafiri wangu, lakini siku moja nitakuwa na gari langu asante.

Upande wangu napenda kujifunza mambo mapia kutokana na kusoma makala pia kwenye mtandao na kwa marafiki ambao pia wako na ukaribu kwa wangu napenda pia kujua kitu kipia kutoka kwao ambapo upande wangu naamini kila siku ni siku ya kujifunza kitu mpia. Asante.

Naam upande wangu, mimi haswa napenda kuongea, maana kazi ambayo ninaifanya, kila siku ni kuongea na wateja, mteja akiwa na shida napiga simu, nawasiliana na yeye, namsaidia kutatua, iwapo shida inashindikana, nahakikisha ya kwamba nafikisha kwa idara ambayo inastahili, ili mteja asaidike. Asante.

Mimi naipenda timu ya Manchester United, ni timu ambayo nilianza kuishabikia, tangia ni kiwa mdogo, na mchezeja ambaye alifanya nikaipenda sana ni Cristiano Ronaldo, ambaye nilimpenda jinsi anafunga magoli, anajituma, na mchezo wake pia ni bora sana na wachezaji wengine, naipenda sana sana timu yangu.

Naam wakati ambapo nimepiga picha na marafiki, ndugu, au wafanyikazi wenzangu, picha za makundi, huwa nazieka posti pale kwenye mtandao, ili pia tufurahie muda ambao tuko nao, pia tunasaidia pia ile ukumbukumbu watu ambao ulikuwa nao ama uko nao wakati asante.

Wakati ambapo umeme unakatika kwenye nyumba yangu, nikona hifadhi ya moto ambayo na itumia kama ni laptop imezimika na itumia, pia nacharge simu, hadi wakati ambapo umeme unarudi, ndo sasa pia narudi kutumia umeme. Nikona hifadhi ya kutumia moto kwenye nyumba. Asante.

Na upande wangu kusema ukweli sijawai ona bahari, maana nimelelewa semu za bahari kwa umbali lakini natumaini Mungu atasaidia kupitia kwenye ndoto zangu na matumaini yangu, nitafika mwenyewenijionee sehemu za Mombasa jinsi bahari inaonekana, asante.

Naam upande wangu kwa kusema kweli kuishi bila teknolojia kulingana na karne sasa hivi ni vigumu. Maana kila kitu kwenye maisha ya kisasa lazima teknolojia itumike ndiposa shuguli ziweze kuendelea mbele. Kwangu ni vigumu naam asante.

Upande wangu mimi napenda zote. Mimi ni msanii ambae naeza ni kachora. Mimi ni msanii ambaye pia upande wa rangi pia mimi ni hodari. Zote nazipenda sana kabisa. Hata kwenye chumba changu mimi mwenyewe ndio najifanyia kupaka rangi. Nisambavu naitaka ikue. Asante.

Ninapo furaha kwa nyumbani. Mara mingi nafurahia sana kuweza kujumuika na jamii wenzangu. Angalau pia ni vizuri pia uwape muda pia ukae nao. Zikiwa wale ambao wakona shida. Unajua vipi. Unawasaidia kutatua. Ni jambo ambalo nalienzi sana kwa maisha yangu. Kukaa tu na jamii yangu nyumbani asante.

Mimi mara mingi sana uenda kanisani kumshukuru Mungu kwa kunipa mwaka mwingine mpya. Na iwapo pia kuna chakula napika pale nyumbani pia, naweza kuwakaribisha wale ambao hawana, wale pia watoto wanakaa kwenye street pia tunasherehekea na wao. Asante.

Utotoni mwangu, mimi kitu ambacho nilikipenda ilikuwa ni kucheza mpira wa kandanda. Ni kitu ambacho nilipenda kutokea mwanzoni hadi wa leo nakipenda na nilifurahia sana kipindi kile nikiwa nikiwa bado ningali na kwenye umri wa utotoni asante.

Nchi ambayo ningependa kutembelea kando na Afrika ni Amerika. Napenda sana Amerikani na ni mji ambao natamani sana kwenye ndoto zangu. Ipo siku nina imani pia kwa mapenzi ya mwenyezi Mungu. Nitafika inshallah.

Mimi nguvu zangu kwenye kazi nina ile nguvu ya ushawishi. Nikiwaelekeza wenzangu ya kwamba inafaa hii kitu tufanye hivi hivi venye inatakikana itatusaidia pia tuweze kufanya kazi kwa haraka na jinsi ambavyo inatakikana. Wengi wananiskiza na tunasaidiana. Asante.

Na mboga ambazo napenda kula ni mchicha, mboga za kienyeji, alafu pia na mrenda. Ni mboga ambazo ni zia ni za kiasili, ambazo pia tokea utotoni, nimeishi kuzikula na nazipenda zaidi hadi wakati huu. Asante.

Naam wikendi yangu mwanzo kwanza na Jumamosi, huwa naenda kiwanjani kucheza kandanda na marafiki wangu. Ifikapo Jumapili, lazima niende kwenye ibada pia kumshukuru Mungu kwa kutulinda kwa wiki, na pia tena wiki ambalo inakuja, Mungu azidi kuwa pamoja na sisi. Nafurahia sana wikendi yangu, maana nafanya vitu ambazo navipenda asante.

Naam upande wangu haswa sana napenda kununua vitu kwenye mtandao naangalia ni kipi ambacho kimenifurahisha na order kama ni pa mwenyewe nafaa niendee dukani naendea na kama ni kuletewa naletewa napenda sana kununua kitu kwenye mtandaoni asante.

Naam likizo yangu ya ndoto, ningependa mwanzo niende Tanzania Zanzibari. Niende kwenye bichi pia nieze kuogelea na wale kobe ambao naona watu wanaogelea kwenye mtandao. Na ningependa pia niende na mpenzi wangu wote tufurahie na yeye. Na pia ningependa kutembea na kupumzika kule asante.

Mwanzo maoni kutoka kwingine mimi nayafurahia, yakuwe mazuri, ama ya ukosoaji nayakubali yote. Manake wakati ambapo mtu anakukosea mtu anakukosoa, ni njia mwafaka ya wewe mwenyewe kujua ni kipi ambacho unafaa ufanye sahihi. Mimi yote huwa nayapokea kwa uzuri. Asante.

Kuwasiliana pia na wafanyikazi wenzangu pia kuna zile platform za mtandao kama Teams, kuna WhatsApp, na pia tena kuna njia ya simu, ambayo pia tuna zile makundi ambazo ziko pale, tunawasiliana nao wakati ambapo kuna jambo, ama kuna tuna taarifa ambayo inafaa tuwasiliane nao asante.

Naam upande wangu mahali pahali pazuri ambapo nimeshawahi kusafiri nikafurahi mazingira yake ama mandhari ni Nairobi. Mji ambao umetulia, kuna maendeleo, kuna vitu mingi za kiteknolojia. Ambapo pia mtu unafunguka kiakili jinsi kulingana venye maisha ilivyo asante.

Naam, mwanzo mi napenda muziki wa bongo na nampenda mwimbaji ambaye anaitwa Diamond Platinumz. Namkubali ama napenda muziki yake kutokana na historia yake ya maisha, ni yule mtu ambaye alianzia kutoka chini hadi wakati ambapo amefika juu ni kwa bidii na kujituma na bidii yake nashukuru kwa hilo. Asante.

Kinachonipa motisha kazini ni yale maadhira na yale zawadi ambazo pia kampuni inatupea. Tukifika kulingana na malengo ambayo mwajiri anataka kuna pesa zaidi yenye huwa tunapewa. Huwa inafanya najituma zaidi ili niweze kupokea hizo zawadi ambayo kampuni inapeana asante.

Wakati ambapo niliona mpira wa besiboli ulifanyika hapa mjini Nairobi, ambapo timu ya Nairobi na Mombasa zilikuwa zinakutana. Nakumbuka nikiona ya kwamba timu ya Nairobi ilifunga mabao mingi sana Mombasa, kitu ambacho hakikuwa kinatarajiwa. Na nilifurahia sana huo wakati, ambapo ulikuwa ni wakati mzuri sana. Asante.

Na mnyama ambaye napenda ama ningependa kumfuga ni mbwa, ambapo mwonekano wake ni mzuri, pia ukiwa naye nyumbani pale nyumbani ni mcheshi, mnachezacheza na yeye, na pia kwenye security, anajaribu pia kukusaidia watu wanapoingia pale nyumbani, na nafurahia sana ningependa pia nikuwe na yeye, na nampenda, asante.

Upande wangu mahali ambapo nishaitembelea tu ni mtu na nikaona jinsi ambavyo unatiririka na kuona jinsi ambapo mandhari yake yapo ila ziwa, bado sijawahi itembelea ila iko kwenye mpango yangu nitaitembelea hivi karibuni. Asante.

Naam, wakati ambapo naenda kanisani ya sadaka ni lazima pia nitolee Mungu nimwambie shukrani. Na wakati ambapo pia kuna mchango, rafiki wangu akitaka huduma, wakitaka msaada wapo kama kuna msiba, ama kuna mgonjwa, tumchangie pesa za hospitalini, huwa na changia na nisimame nao, mara kwa mara, asante.

Wakati wa mapumziko kazini nikiwa na wenzangu, tunapiga gumzo kidogo, tunacheka, tukiwa na michezo za kucheza pale kazini, tunacheza ili pia akili, ifanye nini tulie? Wakati ambapo tunarudi kazini baada mapumziko, angalau akili imetulia, tunafanya kazi, ili tumalize wakati ambao unastahili asante.

Mimi siku yangu ya kuzaliwa kusherehekea ambapo nasherehekea huwa naenda kwenye shirika la wototo wasiojiweza nasherehekea na wao, naenda na marafiki, na majamaa wangu. Nanunua keki pia tunakula nao wote pamoja. Tunapika pilau tunakuna nao pamoja na pia tunawapea zawadi, asante.

Kutokana na vitisho vya mtandao, mimi huwa nakuwa makini sana kile ambacho naeka mtandaoni na kile ambacho pia najibu kwenye mtandao. Maana yale ambayo unaeka pia yanaweza kuwa chanzo cha wewe kupata shida ama kushikwa. Huwa nakuwa mwangalifu sana na kile ambacho naeka mtandaoni, asante.

Naam, ibada upande wangu mimi huenda kwa wiki mara moja ambapo ni Jumapili. Na baada ya kuabudu, kumshukuru Mungu kwa wiki, narejea nyumbani, pia niende na shughuli za kisiku. Lakini kwa wiki nenda mara moja ambapo ni Jumapili. Asante.

Naam, rafiki yangu wa karibu sana anaitwa Ian, tulikutana pale shule, pale shuleni, shule ya chekechea. Na ni jirani pia, na ni mtu ambaye tumesaidiana kwa mazuri, kwa mabaya tume kuwa pamoja na yeye. Na ni mtu pia alinisaidia pia kulipa karo ya shule, na nampenda sana, asante.

Naam masomo yangu nilisoma ya idara ya mambo na business management administration. Sasa hivi nafanya kazi ya customer care, kudeal na ma customer, kuwasaidia wakati ambapo wanako na shida. Naipenda maana ni kazi ambayo tunahudumia watu. Changamoto zipo lakini tunazitatua kulingana na mafunzo ambayo tunayo. Naipenda pia, asante.